Naomba kuzungumzia kuhusu masuala nayofanya ili kueka afya nzuri. Kueka afya nzuri kunahitaji mchanganyiko wa tabia bora za kila siku. Haya ni mambo muhimu unayopasa kufanya. Jambo la kwanza unafaa ule chakura bora. Kula vyakula vyenye virutubisho kama mboga za majani matunda nafaka ziza kombolewa na protini. Protein ni bidhaa kama vile samaki, marage au mayai. Jambo lingine ni unapunguza vyakula vyenye mafuta mengi, vyakula venye sukari na pia vyakula vyenye chumvi nyingi. Na jambo la mwisho ni unakunywa maji ya kutosha kwa kila siku hilo ni jambo la kwanza ambalo unafaa uzingatie ili kuweka afya nzuri. Jambo la pili ni unafanya mazoezi. Fanya mazoezi angalau dakika thelathini kwa siku au mara tano kwa wiki. Unaweza kutembea, kukimbia, kucheza mpira au hata kufanya kazi za nyumbani. Jambo la tatu ni unapata usingizi wa kutosha. Lala masaa saba ama masaa saba kuenda masaa tisa kila siku. Epuka kutumia simu au televisheni sana kabla ya kulala. Jambo la nne ni unalinda afya ya akili. Hivi unafanya kwa kuepuka msongo wa mawazo kwa kupumzika, kusali au kutafakari ama kusikiliza mziki. Ni lingine ni unazungumza na mtu unayemwamini unapohisi umelemewa na mambo ama mawazo anapojaza akilini hivi unafaa uzungumze na mtu unayemuamini sana. Na jambo na tano ni unaepuka tabia hatarishi. Tabia hatarishi ni kama vile unaepuka sigara, unaepuka pombe kupita kiasi na dawa za kulevya. Na unafuata maelekezo ya daktari unapokuwa mgonjwa. Ivi haya ndo mambo ambayo mimi nafanya ili kuweka afya yangu vizuri.

Kujikinga na jua kali ni muhimu ili kulinda ngozi na afya kwa ujumla. Haya ni njia ama hizi ni njia bora za kujilinda. Njia la kwanza ni unatumia mafuta ya kujikinga na jua. Ama kwa kingereza yanaitwa sunscreen. Tumia sunscreen yenye SF30 au zaidi. Paka dakika kumi na tano hadi dakika thelathini kabla ya kutoka juani. Rudia kupaka kila baada ya saa mbili hasa ukitokwa jasho au kuogelea. Jambo la pili ni unavaa mavazi yanayo kufunika. Vaa kofia yenye upana, miwani ya jua na nguo ndefu zenye rangi nyepesi. Nguo pana husaidia hewa kupita na kupunguza joto. Jambo la tatu, hepuka jua kali sana. Hepuka kuwa juani kati ya saa tano asubuhi hadi saa kumi jioni. Hii a ni masaa wakati jua linakuwa ni kali. Ama unatafuta mwavuli, kivuli, inapowezekana. Jambo la ine, kunywa maji ya kutosha. Kunywa maji mara kwa mara ili kuzuia pungufu wa maji mwilini. Na unaepuka vinywaji vyenye kafeini au pombe nyingi. Jambo la tano tunza ngozi bada ya jua. Tumia losheni au mafuta ya aloe vera kupunguza muwasho wa ngozi. Ana unaoga maji ya vunguvungu yasiyo na moto. Jambo la sita na la mwisho ni dalili. Ni jihadhari na dalili na mandhara ya jua. Dalili kama kizunguzungu maumivu ya kichwa uchovu mwingi au ngozi kuwaka zikionekana. Tafuta kivuli au msaada wa afya haraka. Kwa kufuata hizi utaweza kujilinda.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unaitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili, mzima. Nijaribu kuenda asubui lakini sikusmka mapema. Nadhani jioni ni wakati nzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima nitengeneze tabia nzuri.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana, basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha. Nisikosahau kitu chochote.